Mafanikio gani ya binafsi na unaothamini kazini? Mafanikio binafsi naweza mik kazini ni yale yanayo nifanya nikuwe na kupata maendeleo kazini. Mafanikio nayo yasamini kazini ni yale yanayo nifaidisha mwenyewe kwa ujumla. Mafanikio haya ni kama kuongezea mshahara. Au kupandishwa cheo au vitu kama.